Maoni ni mambo mema kwa ngu nawezasema nachukulia mazuri na mabaya ikiwa ni mzuri na rekebisha ikiwa ni mbaya na ili ikuwe ni bora na pia ikuwe ni mzuri nasema na weza kuifanya iwe mzuri zaidi na ikiwa mbaya pia na jaribu kuielewa ni kuje kusoma zaidi na niwe mtu bora.

Kwangu naweza sema timu bora ya kilu rubi kimarekani naeza sema ni timu ambayo inatoka mji wa Los Angeles. Hao ndio naona wako bora zaidi na kwa huu mwaka. Wanaweza shinda mwaka ujao ukikosa watu. Wanaojituma wata shinda zaidi.

Mji wangu kuzali naezasema ni mji umetuliwa. Sai umeendelea kwa sana wa ni mji. Kuna umoja ingawaji ni kwenye nini. Kwenye maali yambapo kuna mataa mingi, magari mingi ni katikati ya mji kwa naeza sema ni mji ulio bobea sana na una watu wengi. Na upendo pia. Kwa hivyo.

Picha, nijisema mara kwa mara nikiwa inje kwangu sio sana, nijipata nikipiga picha. Kwa kwa pia napenda kwa kufadhi vitu kama hizo, lakini kwa nijisema sasa hivi, isipigi picha kwa mda kwa mda. Kwa siku, naweza jipata labda chibati mba moja, au kwa wiki, naweza jipata nimipika kaza.

Kwangu naweza sema kitabu bora nishawahi soma ni shetani msalabani. Kwa mwandishi ambaye kutoka kenya ngugi wa thiongo hiyo ndiyo kitabu bora nimepata bora zaidi naweza soma tena na tena na pia naweza ambia watu waisome kwa kuwa ina mafunzo mengi na maelekezo mengi ingawaje jina lake Shetani msalabani linashtua pia kitabu mzuri sana.

Kwenye lengo za kikazini na hakikisha kuwa zimebaki zikuwa za kazini kwa kuwasiezi Pele kaya za kinyumbani kazini kwangu. Na sisitiza yani kuwe maneno mafupi na inakamilisha mambo araka. Piga gumzo ama kitu kama hizo kwangu nazema. Na iyeka hivyo fupi. Ndiye tamzidhia tu tue nafanya kazi na mambo inasonga araka.

Kwangu naisi kuchelewa ni kama madharao sasa kuwa kwa kwangu minanjaribu zaidi niwee mifika kwa muda kwa kuchelewa pia inalitawasiwa sikabla ufikimali ambapo na pofa kwa iyo kwangu naisi sema minijama wakuwae.

Na kwangu naeza sema ugali kwa sana. Nishapenda ugali na kitu chochote ingawa jee saa zingine unafaa ubadilishe lakini kwangu naeza sema ugali kwa kuku ama ugali kwa nyama.

Kwangu naeza sema kahawa kwa zaidi kwa kuwa inanichangamsha ingawaje watu wengi wanasema ni kama miadarati ukitumia zaidi kwangu mi naeza sema kahawa zaidi kuliko chai kwa kuwa inanchangamisha na inafanya akili pia iwe sambamba pia.